Kumbukumbu yangu nzuri ya shule ni wakati wa kuwa na marafiki tulikuwa tukicheka sana hasaa wakati wa mapumziko na baada ya masomo Nakumbuka pia walimu wachache waliokuwa Wananitia moyo na kunifanya nijiamini zaidi darasani Kuna siku tulikuwa tunafanya shughuli za michezo au sherehe za shule na hiyo zilikua nyakati za furaha sana.